Napenda kusafiri na GPS kwa sababu ramani. Hata ingawa najua kusoma nadhani ni kazi nyingi GPS ni kazi rahisi na tena kwa sasa wakati huu ambapo GPS ipo kwenye simu. Na vifaa vingi tunavyovitumia inakuwa rahisi kutumia GPS kuliko ramani.

Mara nyingi habari zangu mtandaoni nazitoa kwenye mtandao wa kijamii wa twitter ambao kwa sasa unajulikana kama x naamini kwamba hapa ni mahali ambapo utapata ujumbe kama ulivyo. Na tena hakuna haja ya kutegemea vyombo vya habari kama ilivyokuwa zamani kwa hivyo mara nyingi habari nikitaka habari za mtandaoni nazitoa kwenye mtandao wa x ambao kitambo ulijulikana kama Twitter.

Napoitaji msaada kazini, inalingana ni msaada gani? Labda huenda ikawa kwamba kipande fulani cha programu kimekuwa kigumu kufanyia debugging, huwa nauliza sana AI, au labda ikiwa kwamba ni kitu ambacho kinahitaji suluhisho ambalo huenda njia niliyoichukua imekuwa mbovu au haikamilishi malengo kama nilivotarajia, huwa namhusisha meneja au mtu yeyote ambaye ana uzoevu wa kazi kuniliko.

Mda na familia yangu, napenda sana kutumia kutizama video au kufuatilia mechi za soka au kwenda nje kutizama mandhari tu ya mazingira yetu kama vile mito au milima na vitu kama hivo. Napenda tu kukaa nao kufurahia kuwepo kwao nao kufurahia kuwepo kwangu. Nadhani hiyo ndio ngao muhimu ya familia ule upamoja ujamii.

Naam, kazi ya kujitolea nimeifanya kama kusafisha mtaa nilipokuwa chuoni na wenzangu waliokuwa katika shirika la kutunza mazingira. Kazi ingine ya kujitolea ambayo nimefanya ni wakati ambapo kulikuwa na shirika lililojitolea kufundisha watu kompyuta katika kijiji. Wakatafuta watu ambao walikuwa na moyo wa ndo kazi mbili ambazo nimefanya za kujitolea.